Kumbukumbu nzuri nilizo nazo kutoka utotoni zinahusiana zaidi na maisha ya kawiada ya nyumbani na kucheza na marafiki. Nakubuka kucheza nje jioni baada ya shule. Tukikimbia, tukicheza mpira na kubuni michezo yetu wenyewe bila vifa vya galama. Pia nakubuka muda wakukaa na familia hasa chakura cha pamoja abacho tulizungumza kuhusu siku zetu ya kushiriki kusikiza hadithi za wazazi. Utoto wangu ulikua na uhuru mwingi vicheko na kujifunza mambo mapia pole pole bila plesha. Kumbukumbu hizo zinanifanya kudhamini urahisi wa maisha ushirikiano na fulaha inayo tokana na vitu vidogo.

Hekima niliofunza maishani ni kwamba mafanikio hayaji kwa haraka. Mbali ni matokeo ya uvumilivu nidhamu na kujifunza kutokana na makosa. Nimeelewa kuwa kushindwa si mwisho wa safari. Mbali ni sehemu ya mchakato. Wakukua na kubolesha uwezo binafsi. Pia nigejifunza umuhimu wa kuwa heshimu wengine. Kusikiliza maoni tofauti na kufanya maamuzi kwa busara badala ya pupa maisha yamenifundisha kuthamini muda kwani unapoteza uwezi kulejeshwa. Na kutumia kila fursa kwa malengo yenye maana. Hekima imenisaidia kuwa mvumilivu zaidi mwenye mtazamo chanya na makini katika hatua ninazo chukua kila siku.

Napenda zaidi kusimamiwa hasa katika mazingira ya kazi yenye mpangilio na malengo yasiyo wazi. Kusimamiwa hunisaidia kuelewa majukumu yangu vizuri kupata mwelekeo sahihi. Na kupokea mrejesho unaonisaidia kuboresha utendakazi wangu. Pia hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wakuu wenye uzoefu zaidi na kukuza ujuzi wangu kwa hatua. Hata hivyo napenda pia kuwa uhuru wa kufanya kazi kwa kujitegemea mara baada ya kuelewa matarajio. Mchanganyiko wa usimamizi mzuri na uhuru uwajibikaji hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kwa kujiamini na kwa kuzingatia matokeo.

Tunda linalonipendeza zaidi ni embe. Ninalipenda kwa sababu lina ladha tamu harufu nzuri na linaweza kuliwa kwa njia mbalimbali. Embe linaweza kuliwa likiwa bichi au limeiva na pia hutumika kutengeneza juisi. Au kuongezwa kwenye vyakula vingine. Zaidi ya hayo embe lina virutubisho muhimu vinavyosaidia afya ya mwili jambo linalofanya liwe tunda la kupendeza na lenye manufaa kwa ujumla.

Napenda kupaka rangi kuliko kuchora. Kupa kupaka rangi hunipa uhuru wa kuonyesha ubunifu wangu bila kuzingatia sana ubo sahihi. La kitu napenda kuchanganya rangi tofauti na kuona jinsi zinavyo tokea hisia na maana mpya kwenye kazi, pia hupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijisikie mtulivu na makini. Ingawa kuchora kuna hitaji umakini mkubwa wa maumbo na mistari kupaka rangi huniruhusu kujieleza kwa urahisi zaidi na kufurahia mchakato wenyewe.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu shughuli za mchana zinapo kamelika kawaida nachukua muda mfupi kupumzika na kutuliza mawazo labda ya labda kwa kuoga au kubadilisha nguo ili nijitenge kwa shughuli za siku baadaye huanza kupanga mambo ya kesho au kumaliza kazi ndogo zilizo baki hasa zile zilizo hitaji nguvu nyingi. Jioni pia ni muda ni nao tumia kula chakula cha jioni kwa utulivu na wakati mwngine kuzungumuza na watu wa karibu. Kwa kawaida huanza kujianda kulala kati ya saa nne hadi saa tano usiku. Kulingana na siku ilivyo kuwa sina sherehe kubwa za jioni lakini napenda kufanya mambo madogo kama kusikiliza mziki wa pole pole. Kusoma au kutazama kipindi kifupi kinacho nisaidia kupumzika. Kabla ya kulala huhakikisha mazingira ni tulivu na nafasi iko tayari kupumzika. Wakati wa jioni hunipa hisia ya amani na kurithika kwa sababu ni muda wa kutafakari siku iliyopita na kujiandaa kwa siku mpya kwa utulivu.

Napenda shirika langu kwa sababu ninadhamani ushirikiano wajibikaji na maendeleo binafsi. Kuna utamaduni wa kufanya kazi kwa pamoja ambapo maoni ya kila mtu husikilizwa na kuheshimiwa. Hii unifanya nijiskie sehemu muhimu ya timu na kunipa motisha ya kutoa mchango wangu kwa bidii pia napenda kwamba shirika linaweza linaweka malengo wazi na hutoa mwelekeo unaosaidia kufanya kazi kwa urahisi ufanisi. Kuna fursa za kujifunza na kukuza ujuzi jambo linaro nisaidia kukua kita aluma. Kwa ujumra mazingira ya kazi ni ya kuheshimiana yenye msaada na yanayo chochea kufanya kazi kwa ubora na kuleta matokeo mazuri.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kiteknolojia na kidijitali hasa katika matumizi ya zana na za kisasa za mtandaoni na akili bandia. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya kazi inaendelea kubadilika kwa kasi na mataarifa ya kidijitali hufungua fursa nyingi za ajira na kujitegemea kiuchumi. Kua na ujuzi huu kunasaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Kuongeza ubunifu na kushidana vyema katika soko la ajira. Nimewahi kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali. Kupitia kujisomea mtandaoni na kufanya mazoezi madogo lakini sijawahi kuuweka kama lengo la muda mrefu. Sasa ninaelewa umuhimu wake na niko tayari kujifunza kwa umakini zaidi. Njia ninaeyoendelea kujifunza ni kupitia mchanganyiko wa kusoma kutazama mafunzo ya video na kufanya mazoezi kwa video, vitendo ili kuelewa kwa undani wakati mzuri wa kuanza kujifunza ni sasa kwa sababu kadri ninavyoanza mapema ndivyo ninavyojenga msingi imara na kupata uzoefu unaonisaidia kwa siku zijazo.

Dio. Napenda kuoga kwa maji ya moto hasa wakati wa asubuhi au jioni. Maji ya moto hunisaidia kupumzika mwili, kupunguza uchofu na kutulia misuri baada ya siku yenye shuguri nyingi. Pia husaidia kujiskia safi na mwenye utulivu wa akiri. Wakati wa balidi au hali ya hewa inapokuwa ya balidi kuoga kwa maji moto hunipa faraja zaidi na kunifanya nijisikie tayari. Kuendelea na shughuli nyingine au kujiada kulala.

Ndiyo. Napenda hadithi za ajabu. Hadithi hizi hunivutia kwa sababu huchochea fikra na ubunifu. Na hunipeleka katika ulimwengu tofauti na maisha ya kawaida. Kupitia hadithi za ajabu naweza kujifunza maadili kufikiria kwa upana na kuona mambo kwa mitazamo tofauti. Pia hunisaidia kupumzika na kufurahia kufurahia, kusoma au kusikiliza simulizi zenye msisimuko na ujumbe wa kina.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni bluu. Naipenda kwa sababu inaashiria utulivu, umakini, na uwazi wa mawazo. Ragi ya bluu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri hasa katika mazingira ya kazi au wakati wakupumzika. Pia ni rangi inayolingana kwa urahisi na rangi nyingine. Jambo inayoifanya iwe ya kuvutia na yenye matumizi mengi.

Mara nyingi wikendi napendelea kutumia muda kupumzika na kurudisha nguvu baada ya siku za kazi. Hii inajumuisha kutulia nyumbani kusoma vitabu na makala. Kusikiliza muziki na kutazama vipindi vya televisheni, pia napenda kutumia muda na familia au marafiki. Tukifanya shughuli za pamoja kama chakula cha pamoja matembezi na kucheza michezo midogo wakati mwingine kujitolea pia kwa shughuli za kujifunza au kuboresha ujuzi wangu kama mazoezi ya mtandaoni na kujifunza ujuzi mpya. Kwa ujumla, wikedi ni muda wamchanganyiko wa kupumzika kufurahia na kujijenga kitaaluma na kibinafsi.